Asante kwa swali nzuri. Ndio napenda kuangalia nyota angani kwani. Nyota zinapamba wingu wakati wa usiku, na nyota zinapopamba anga linakuwa ni anga angavu na lenye kupendeza. Asante kwa swali zuri.